Ninapomfanyika mgogoro na mtu. Najituma kando nawaza maneno nitakayosema. Natulia, alafu naenda, naomba, tukae pamoja na tusikizane. Tujue mahali tulipokosea. Kila mtu anasema pande yake, alafu tunakuwa na witness. Anasikiza, tunaamua vile tutaendelea mbele after baada ya hilo.